Ndiyo mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu ninauwezo ya kufikiria kitu kipya na kukifanya bila makosa yoyote kwa mfano nina ubunifu wa kupika aina ya chakula kipya bila kukosea mahali yoyote.

Hasa katika maeneo yangu ya kazi, mimi huweza kutengeneza marafiki wapya kwa kuwapenda na pia kuwa sikiliza kwa makini kile mbacho wao hutaka kujua na pia kukua mwaminifu. Hii hufanya watu wengi kuwa marafiki zangu.

Lengo la muda mrefu ambayo mimi ni nayo kazini ni kwa kufanya kazi yangu kwa bidii kukua mwaminifu ili siku moja ni pate kiti cha uongozi ili niweze kuongoza wanabiashara kwa ujuzi wa kutosha.

Jinsi ninavyopunguza matumizi ya plastiki ni kwa kuepuka na bidhaa za plastiki kama vile kikombe, sahani na kununua bidhaa vya vyuma au kioo na kuzitumia.

Somo ambayo mimi nilipenda nikiwa shule ilikuwa ni somo ya kiingereza. Nilipenda somo hii kwa sababu mwalimu wetu wa kiingereza alikuwa akitumotisha. Jinsi lugha hii hukuwa muhimu kwa maisha yetu na pia nilivyokuwa nikipita katika somo hili.

Hapana sipendi kuvalia kofia kwa sababu ya dini yetu. Mimi ni mwisilamu na kwa hivyo. Sisi huvalia buibui juu na hatuna huo wakati wa kuvalia kofia.

Mafanikio ya binafisi ambayo mimi huyathamini kazini ni kuweze kufanya kazi yangu kwa bidii na kwa makini ili niweze kupandishwa cheo baada ya matokeo yangu mazuri kazini.

Chakula chakigeni ambayo ni mewai jaribu ni pizza. Mara yangu ya kwanza ni lipo jaribu pizza. Haiku tamu na pia haiku nifuraisha. Lakini kwa sasa mimi uipenda saa wakati ilio moto.

Mimi hupendelea mwanga wa kati kwa sababu unangaaza kwa utulivu na inayokuwezesha kufanya kazi yako kwa utaratibu na kwa starehe yako ilhali mwanga mkali uangaza sana na pia inaweza kuleta kuchomwa kwa macho na kuleta mashida ya macho.

Hapana sipendi kuyatumia teknolojia ya sauti kwa mfano kama vile headphones na earphones hizi huweza kuleta matatizo mengi sana kwa mfano earphones huweza kuleta matatizo ya masikio pamoja na headphones.

Jinsi ambayo mimi hushiriki katika jamii yangu ni kwa kufanya yale mambo ambayo jamii yangu hufanya na kufuata mila yao na pia kuweza kukuwa mwaminifu na kua mwenye heshima na adabu.

Hapana spendi kupanda milima kwa sababu jinsi milima inavyo chokesha na pia milima huwa na wanyama za aina mbali mbali wanyama wapori ambao ni hatari sana maishani yetu.

Michezo ya olimpiki ambayo mimi hupenda ni michezo ya olimpiki ya majira ya jodo kama kuogelea. Mimi hufurahia sana wakati ninapotazama jinsi watu wanavyo ogelea na pia nakumbuka mimi pia nimiwahi ogelea na mimi hupendezwa sana na jinsi hii ya olimpiki.

Njia yangu ya kupumzika. Njia ya meditation. Mimi pia hupenda yoga, lakini njia yangu kuu ya kupumzika ni meditation. Si kumbuki wakati nilipojifunza njia hii. Ila ilikuwa kwa hiari yangu.

Napenda kusafiri kutumia GPS kwa sababu na haraka na pia husaidia kupata njia ya haraka ya kusafiri ramani pia ni poa kusafiri lakini GPS ufanya njia ya kusafiri kuwa haraka na raisi.

Kile ambacho mimi ushiriki kila mchana ni kwa kufanya kazi za nyumba kama vile kuosha vyombo kupiga deki na pia ninapo anza kazi zangu za kupumzika ni saa saba badaa ya kazi zangu za mchana. Na mimi upenda sherehe za jioni kama vile kutazama runinga na pia kusoma vitabu na kupika vyakula vya jioni. Jinsi ninavyo jiandaa kulala ni kwa kuoga kupiga mswaki na kupumzisha mwili kwa muda kabla ya kulala. Mimi ufuraia sana kitendo hichi.